Wakati wa jua kali napenda kukaa mahali penye kivuli au ndani ya nyumba ili kujilinda dhidi ya joto jingi na joto kali. Mara nyingi hutumia muda hupumzika, kusoma vitabu au kufanya kazi nyepesi ambazo huhitaji nguvu nyingi.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu uniwezesha kugundua ladha tofauti na kupanua uzoefu wangu wa chakula. Kila mara ninapopata fursa kupenda kuonja vyakula kutoka tamaduni mbali mbali ili kujua jinsi vinavyopikwa na ladha zao. Hii ufanya chakula kuwa na kukua cha kufurahisha zaidi na kunipa motisha ya kujifunza zaidi kuhusu tamaduni tofauti.

Uzoefu wakushangaza niliopata ni wakati niliposhiriki katika mradi wakijamii wakusaidia wakulima wadogo kupata mbegu bora na elimu ya kilimo. Nilijifunza jinsi msaada huu ulivyobadilisha maisha yao na kuongeza mazao na hata hivyo kuboresha kipato chao.